Hali ya hewa hivi sasa ni jua. Kuna jua kali sana. Anga ni nyeupe zaidi. Hewa nayo ni safi. Nguo ambayo nimevalia ni nguo nyepesi kwa sababu kuna joto nyingi sana. Ili iniwezeshe kuhisi hewa au kupunga hewa vizuri.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ususi. Ninatamani sana kuwa na uwezo wa kusuka nywele. Nimewahi kujaribu na matukio yake yalikuwa mema. Kwa hivyo sita itanibidi niweze kujaribu tena na kuhakikisha kuwa nimepata ujuzi.

Naamu huwa natumia mitandao ya kijamii kila wakati lazima nipate habari ambazo zimechipuka kupitia mitandao ya kijamii na pia kutangamana na watu mbali mbali kwa kutumia mitandao hii mifano ninatumia kama facebooku instagramu pia ninatumia whatsapp.

Ninapotazama nje kupitia dirisha yangu ninaona mti, mandhari ambayo yanafurahisha sana na pia ninapenda kutazama wakati wahasubui pale ambapo ninaoangalia jua ninapotua au jua linapozama.

Kabla ya kulala huwa ninapiga duwa zangu, huwa ninapiga duwa wakati ninaelekea kulala kando ya kitanda changu. Lazima ni mshukuru Mungu kwa siku njema alilonipa na alilolifanikisha na baada ya hapo ninapata pumziko kwa kitanda changu.

Ninapofurahia kuwa nyumbani huwa ninafanya usafi kwa kuosha viombo, kuosha nyumba na pia kuhakikisha kila sehemu ya nyumba yangu ni safi ikiwemo choo. Baada ya hapo huwa nahakikisha ninaskiza mziki wa furaha ili kuhakikisha furaha yangu ipo.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni kuelimisha watoto wasichana. Ninatamani sana kuona elimu ya watoto wasichana imepewa kipaumbele kila sehemu ya nchi yangu. Hii itanipa furaha kwani mtoto msichana anastahili kusoma.

Naam ninaweka picha zangu mtandaoni kwa kutumia programu ambazo ziko kwa simu sana sana programu za buridani ikiwemo tiktok na ata facebook haya unifanya nikajihisi kuwa nina moyo au mori zaidi.

Kipou mbele katika mawasiliano kwenye kazi ni kuelewana, unapoelewana na mwenzako mkiwa kazi ni basi mambo ya takuwa shwari na ya taenda sawa, pia kuwa na utangamano katika mawasiliano ili kuelewa mwenzako vyema.